Kuna njia mingi tunaweza kufanya ili ushirikiano kwa timu uwe bora la kwaza ni kuweza kufanya mazingira katika kazi yawe safi watu waweze kuheshimiana watu waweze kufanya kufanya kazi wakiwa watulivu wasiwe na uwasiwasi na pia waweze kufanya kazi kwa bidii.

Usiku huwa nakaa hadi saa tano, siwezi kupitisha ikifika saa tano Kwa kuwa ninataka nilale masaa mengi, mimi huwa napenda kulala masaa Inachezea masaa saba hadi saa nane, ndio iliuweze kupata usingizi ya kutoa.

Ee nikiweza kupatuwa na tatizwa kazine ee kuna njia ya mwafaka ama njia mingi ambayo ya naeweleza ni naeweleza ni nae paswa kuyafuata ee njia la konza ni kueza kuenda kukutana na mkubwa ama aliye ni simamia kazini nina mweleza shida na kama anaweza kutatuwa shida hili.

Harufu ninayopenda zaidi ni ya manukato ingine ambayo mwanadada mwengine alieza kujipaka manukato hiyo kwa sasa sijui inaitwa aje lakini manukato hiyo wakati wowote ninapounukia Naeza kusema kweli unanuka vizuri sana.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya China nchi ya China iko na historia mingi sana kutoka mwaka za huko mbali hata kabla ya vita za dunia zilipoanza Pia nchi ya China kwa sasa ukiweza kuiangalia inavyoendelea kiteknolojia, kitamaduni ni nchi iko mbali sana Ningependa kuweza kuona venye watu wanaishi huko.

Na nina pendelea chakula chanyini na ladha ile ya chungu Unapata chakula sana sana tuseme nyama imeekwa pilipili, imekwa chumvi, imekwa pia aina mingi za pilipili Kwa sasa sina siezi kumbuka jina za hizo pilipili Napia ni chakula kama hiyo Napia chakula chenye ladha tamu kama tuseme wali Eo pia ukieka vitu vingine itakuwa tamu.

Venye nina vyojilinda mtandaoni kuna njia mingi sana kama niko mtandaoni na naona mambo ambayo mtu mwingine anayazungumzia hayaendani na vyenye mimi nina vyo waza ama kuyayo vyo penda huwana kizuizi ili nisione mambo yake na pia na jaribu kujiutu yeko mbali na mambo mengine ambayo yanayoweza kuwa mabaya na pia unaangalia ni nini ambayo unayazungumzia yale mada mingi sana wewe unajiingiza ndani katika mtandao.

Mchezo ambao ninapenda kutazama sana sana mchezo ule wa soka mchezo bora sana duniani nzima ambao unachezwa duniani mzima uko na wafwasi wengi na pia mchezo huu unalingana pia kuna ligi mingi duniani na ile ligi bora sana kwa sasa na ile ligi ya uingereza kuna timu kama Manchester United, Chelsea, Liverpool na Arsenal.

Nyingi kwa sasa huwa nacheza na ndugu yangu mdogo wajua ninapokuja nyumbani kwa kuwa sikuwangi nakuwanga pahali pengine nikifanya kazi, huwa naweza kucheza na ndugu yangu mdogo, na si eti ni kwa masaa mengi, kwa masaa ndogo ili tuweze kuboresha uhusiano ambao uko kati ya mimi na yeye.

Mimi ninapenda kuvaa nguo isiyo rasmi nguo hizo ni uneeza vaa kama unaenda kazini Pia kwa ni hizo nguo zenyesi za rasmi za kazini Pia kama unaenda kutambea mahali kama nilikizo ama ni mahali umenda kujivi njari Unaeza vaa hizo nguo za ziyo za rasmi hizo ndogo wa zenyesi zinatambaa kwa sasa Unapata wa tuwingi wanaeza kuziva.

Shauri ambalo ningeeza kumpa mtu ambaye anaanza kazi kwa sasa Labda ni kazi yake ya kwanza hajai anza ama ni mgeni katika kazi hili ambapo hajai fanya angalau amefanya kazi kwingine ni asiwe na wasiwasi pahali popote atakuwa na tatizo anaeza uliza aeze kuzungumza na wafanyikazi wenzake aeze kujuana na wafanyikazi wenzake ili sote tuweze kuishi pamoja katika kazi hili mpaka wakati ambapo labda ataweza kupata kazi kwengini ama aeze kupwelekwa pahali pengine kazi.

Harufu ambayo ninaipenda ni ile ambayo ninanusa na tuseme sana ya marashi. Si vizuri kupenda harufu ule juu pia unaeza kuadhiri mwili. Lakini kwa sasa mimi napenda kwanza ule unaonuka lavenda mimi napenda harufu huo.

Kenye ninachofanya sana na simu yangu Nikuweza kuwasiliana na watu kwa kuwapigia simu na kutuma ujumbe fupi sana sana hiyo ndio kazi nautumio kwa simu Pia saa zingine pia huwa natumia kuingia mtandaoni kuona mambo yalivyo yanaendela.

Data yangu mahali ambapo nahifadhi ni kwa vitu vya kuweka data ambapo nikitaka kuziziona baadae naweza zitumia vifaa kama hard disk na memory card hapo ndo ambapo ndo ambapo ninaweza kuweka data sana sana, na pia ninaweza weka kwa teknolojia ya cloud kama google drive.

Ndio ni na ndege wakufugwa nyumbani. Aina ya ndege ni nayo kwa sasa ni kuku. Kwa sasa nina kuku watano. Ni nakuku watano. Moja ni jogoo. Hao wengini ni wakunitagia mayai. Na nimeeza kuwa kwa wiki ninaweza kupata mayai kumi. Na mayai haya siyauzi nala mimi mwenyewe.

Ndiyo ni mewai huduria maonyesho ya sana. Ile moja ambayo ni nakumbuka lilikuwa na sanaa kutoka nchi ya Egypt na nchi pia Algeria. Ilikuwa tukiokubwa, nilieza kuenda na rafiki yangu. Tukieza kujionea sana kutoka hii nchi na tukieza pia kujua historia ambazo zilizofanya sanaa hizo zieza kuwa.

Zamani nilikuwa nineaza kukueka sherehe, nilikuwa nineaza kuwaita mafarafiki, tunakujia, tunakula keki pamoja, tunasherehekea Lakini kwa sasa nineaza kuji Kukusema asante kushukuru, kuweza kuona mwaka mwigine, na kueza kuomba niweze kuona mwaka ambao unakuja, na nikitoka hapa huwa naenda mahali Najiburudisha kivyangu.

Ndio ninapenda chakula kitamu Hakuna sidhani anayekosa kupenda chakula kitamu Chakula tamu huo unaacha Kuna huu ladha unaacha kwa ulimi wako baada ya kula na pia ni mzuri kwa mwili Lazima uangalie usukari wako.

Wakati ambapo nipo kazini, sipendi sana sana mambo yangu ya kibinafsi yajulikane. Kwa hivo kuna mpaka ambao huwa mimi huwa naeka ili maisha yangu ya kazini na maisha yangu ya kibinafsi yasije yakapatana. Ndio maana mimi sipendi mambo yangu ya kibinafsi sipendi kuingisha watufanyikazi wangu wa kazini. Labda kuna ule moja ambaye ni rafiki wangu wa dhati ambaye tumezoena.

Siwezi sema stadi ambayo nimesema ni muhimu kwa kazi yangu kwa sasa kwa kuwa stadi ninazo zote zinaleta manufaa mkubwa kwa kazi yangu Kwa hivyo kusema kuchagua naona likiwa ngumu kusema stadi hii moja ni muhimu kuliko mwingine Stadi zote ninazo zinafanya kazi kwa pamoja na ndo mana zinaniletea manufaa kazini.

Naendelea kusoma habari mtandaoni Wajua gazeti gazeti pia si mbaya Unaweza somea habari hapo Ila lazima ununue gazeti Kwa sasa gazeti ni iko na bei ghali Sikama mtandaoni ambapo Unaweza kusoma habari Kupitia watu wengine.

Kipindi cha televesheni ambacho ninakipenda ni kenye kinaitwa snowfall ni hicho ndio niliweza kuambiwa na rafiki yangu, niliweza kutazama na nimeweza kulifuatilia. Kwa sasa bado sijamaliza muhula wa kwanza, msimu wa kwanza, sijamaliza msimu wa kwanza Ndio naufutulia, lakini ule kipindi cha televesheni ambapo niliupenda na kuweza kumaliza ni mingi sana moja au ni kuna hii inaitwa Breaking Bad, mwingine inaitwa Game of Thrones mwngine pia inaitwa Stranger Things.Hizo vipindi nimeweza kuzitazama zote.

Inalingana ni vitu gani nina vyonunua kama ni matunda na vitu vya kula sana sana Huwa naenda soko kwa kuwa nita pata vitu freshi matunda fresh, mboga fresh kama ni vitu kama elektroniki Ninaenda kwa duka elektroniki Nina zitafutia huko mavazi nayo inalingana Naeza nunua kwa duka za zenye zilizo mtandaoni ama niende kwa duka tu kawaida.

Chakula kile ambacho ninala mara nyingi mchana ni wali wali ni rahisi kutayarisha Unaweza kula na chochote, unaweza kula na nyama ama mboga na unaweza kula pia na mboga unaezanunua huku nje, unaweza kula pia na kitoeo ju saa zingine huwa najipata nala wali na kahawa.

Wakati wa wasiwasi, kile ninachofanya, ni kutoka, ni kuenda nje na kutembea tu. Nijionee mazingira, nijionea vile vitu viko. Najua nikitembea, wasiwasi wangu unaweza kupungua, mawazo yangu yanaweza kuwa mema, na pia naweza kufikiri, naweza kupata suluhu, ili niweze kutatua wasiwasi ambao ninao.

Nje nyumbani napenda kuenda hoteli na si hoteli yoyote Hajua kuna hoteli zingine ukezengia ule chakula huko kita kuadhiri Kwa hivo lazima uangalie ni wapi ni hoteli gani unaenda kuingia Kuna hoteli ingine huko kwetu ya mama mngine anitwa mama Achen Mama Achen hua napika chakula safi Napenda sana kuenda kuake kwa kama sijihisi kupika chakula nyumbani ama nipate chakula kimeisha huwa naenda kwa mama.

Mwaka mpya huwa nasharehekea kwa kuenda tukio ambalo huwa zinafanyika wakati, usiku wa mwisho ya mwaka huwa Kuna moja ambao niliweza kuhudhuria ambapo lilikuwa lina, tunasherehekea na watu kutoka mbalimbali Tuliweza kuhubiriwa, tukaweza kupewa maoni, tukaambiwa tusife moyo, mwaka huu ambao unakuja tuweze kutarajia mema tuweze kujitia bidii ambapo kila mtu hapo Natuti pia kuwa katika mahali pazuri na mungu labda atatupa mema mwaka huyo.

Ndio, ninanunua vitu kwa kutumia simu Mara mingi sana utapata kama kuna kifaa ama bidhaa ambacho unachotaka na hakiko mahali ambapo huko, unaweza kungia kwa simu Unaweza kuangalia sana sana pia mtandaoni Unawona ni nani ya naeuza. Namueza kuwasiliana nake na mpangane vizuri aweze kukutumia bidha na wakati ambapo bidha kitafika uweze kumpa, uweze kumlipa na pia unaweza kuingia katika duka zile ziko mtandaoni uweze kuchagua vifaa ambazo wanavyouza Ukipata ambacho kile kenye unachokipenda, unanunua.

Ninapenda wanyama ambao ninaeza kuwafuga huko nyumbani mnyama kama paka, mnyama kama kondo, mnyama kama kuku Nyama hao ninaeza kuwafuga huko nyumbani Pia mnyama kama ng'ombe pia unaeza unapenda unapenda kumfunga Lakini uwe pia kona kazi, lazima nimilishe, lazima ni apigwe chanjo Wakati unapofika wakupigwe chanjo ili wakati daktari anaposema mnyama huu ya lazima hapi kwa chani iko na kazi mingi lakini ngependa kufuga nyama huu.

Ndiyo ninapenda kujaribu chakula vyakula vipya Wajua vyakula ni vya aina mingi na vina kutoka nchi mbali mbali na pia zikona vile ladha vyake Kwa hivo asidhani hakuna mtu hapendi kuhonja chakula mpya Wajua chakula ni kitu cha maana hatuwezi ishi bila chakula Kwa hivyo ninapenda kuhonja chakula kutoka mbali mbali.

Ndiyo ninapenda ninapenda kununua vitu mtandaoni mtandaoni kuna bidhaa vifaa vya viraa mingi Unapata kuna ule anayeuza kifaa hichi Kuna mwingine anauza kifaa hiki na unaeza pata vifaa hizo ni moja lakini ziko na kazi tofauti tafauti Kwa hivyo ninapenda kununua vitu mtanda.

Ndiyo ninafuata matokeo ya kimataifa, toka nchi mbali mbali, tunaeza kujua mambo gani yanayoendelea katika nchi huu. Ni vizuri pia ili tuweze kuelewa siasa ya nchi mbali mbali, ni mambo gani yanatokea na si lazima pia ikue siasa, inaeza kuwa ni tukio linafanyika mahali. Tuseme kama ni mchezo kama mwaka huu Kuna mashindano la bingwa la dunia la soka ambapo yatakuwa huko marekani ambayo tutaweza kuyafuatilia.

Wafanyikazi ya wapia na wakaribisha kwanza kwa kuwapongeza Kwa ambia kwa kuwapongeza kwa kuweza kuja kukua nasi la pili ni kwamba wasiwe na wasiwasi Wakipata shida waje kwa sisi wafanyikazi ambayo tumekua Tueza kusaidia na kutatua shida hila na pia wahisi kama wako nyumbani Tueze kuwa pamoja sisi ni jamii na huwa tunaangalia ya.

Mafunzo yale ambayo ninge penda kupata kazi ni mafunzo ya kuweza kujiboresha katika kazi yangu ni wapi ambapo ninaweza kufanya vizuri zaidi nini ambacho naweza kufanya ili niweze kutuwa kupandishwa cheo nike kazi ni na pia nikeyeza kupandishwa cheo niweze kuongezwa mshahara.

Kitu cha kwanza ambacho ninafanya ni kuangalia ni nani ambao ninahusiana nao mtadaoni. Sana sana unapata watu mnaohusiana nao mtadaoni hamjuani. Unaweza pata mtu labda anakaa Marekani na wewe uko nchi nyingine la pili unaangalia mtadaoni kuna mambo mingi. Unaweza pata zingine ni za ufisadi. Kwa hivo ni lazima ujue kukagua ni gani ambayo ni ya ufisadi, na gani ambayo ni la hali nzuri.

Eee kama niko na muda wa mwisho kulingana ambapo ninafaa na kazi ambayo ninafaa nipeane huwa najaribu sana nisieze kukosea kitu chochote naangalia yale nimeyafanya kama yako dhabiti kama ni kitu poa na kama nimekosea mahali kama nimekosea mahali nijirekibishe na pia lazima naweza kufanya vile navyo paswa kufanya.

Ndio ninapenda kuogelea sana sana wikendi Ndio ninapenda kuogelea sana sana wikendi tuseme kama kuna likizo ama kuna tukio linafanyika.

Hapana kwa sasa sivai saa. Nimeweza kuangalia manufaa la kuvaa saa mkononi, naona kwa sasa siyaoni. Kama ni kuangalia wakati kila saa, ninaweza angalia kwa simu langu Lakini saa pia ina manufaa yake, ni kama jewelry, unaivaa tu.

Naeza kitu cha kwanza ambacho ninafanya ni kupiga mazoezi mazoezi yana manufaa yake kwa mwili naleta nguvu unaeza kuepuka maumivu ama magonjwa la pili ni kuangalia ni nini nakula ile unakula chakula mzuri ambalo litakuletea manufaa mwilini.

Muda kazini naeza kushugulikia kwa njia mingi la ile la muhimu kusema sana ni kupanga kazi kulingana na muda ambao kazi huo utachukua Tuseme kama kuna kazi ambao liutachukua dakika thelathini unauna kunaeza kuupanga huu kazi haraka haraka ni pia utapata wakati mwingine kuna kazi ambao utachukua ambao saa tatu kuwa unajua unataka muda mwingi unaeza kuifanya kwa taratibu.

Ndiyo ninapenda hadithi za ajabu zinaleta furaha wakati ambapo unapoweza kuzisikia Ndio hadithi nzuri sana zina manufaa zake Napia hadithi hizo zinaweza kuwa na funzo Kwa kuwa hadithi hakuna hadithi hali na funzo na unaweza kujifunza mengi kutokana na hadithi.

Wakati ambapo umeme unakatika kitu cha kwanza ambacho mimi huwa wanafanya ni kuweza kuisubiri, unajua umeme unaweza potea na uupe dakika tano urudi Ninapoona wakati umesonga sana umeme haujakuja huwa kama ni mchana huwa natoka nje naenda najiangalia mazingira, kisha narudi nyumbani kama ni wakati wa usiku, tuseme masaa imesonga Huwa tu naenda na lala Ninapotarajia umeme utarudi hio masaa mengine.

Cha kwanza kenye ninachofanya wakati ninapoanza kazi ni kuangalia kazi huu unastahili kufanywa aje cha pili ni kuangalia muda ambao kazi huu tachukua na ili niweze kujipanga Kisha ya tatu ninapo maliza kazi hii ni nani nafaa nipe ujumbe nimwambie nimeweza kumalisha makazi huyu.

Programu zile ambazo ninatumia mara mingi Tuseme kwa simu, Kuna ile programu ya kupiga simu ili niwasiliane na watu kuna ule programu mpya wa kutumba ujumbe fupi Kuna huo ambao unakuja na simu pia kuna huu programu mwingine wa whatsapp.

Kinywaji cha baridi ambacho ninapenda ni juisi Juisi ni tamu na inanifa kwake kwa afya yako Juisi ambayo naipenda siezi sema, kwa kuwa napenda juisi wa maembe, juisi wa nanasi, juisi pi wa chungwa, juisi wa ndizi ama juisi ambao umechanganywa matunda zote.

Mchezo ambao ninaupenda sana wa olempiki ni ule wa ukimbiaji wa mita elfu kumi Mchezo huo unahua unatarajiwa sana na watu wengi Unaeza kuona wale wabingwa ambao ni magwiji katika mchezo huo wanariadha wengine ni maguiji katika mchezo huo Unaona wanaeza kukimbia sana sana wakati ambapo wanakua wamebakisha mita Tuseme mita mia nne, unawaona wengine wanaenda kwa kasi wale walio mbele unawona wanaenda wakiongezea kasi Wakati sasa mbaka wakati mbapo wanaeza kusikia kengele iNapolia.

Jukumu ambalo ninalopenda sana kazini ni jukumu la kuwa musimamiaji wa wafanyi kazi wengine Unaweza pata kuna wakati mkubwa yule anayewasimamia hayuko halafu wewe ndio unayechaguliwa kukuwa na jukumu la kusimamia watu wengine Kwa hivo hauna kazi mingi hilo siku kazi lako ni kuweza kuhakikisha kwamba kazi inafanywa vizuri na kama kuna kitu watu wanahitaji wewe ndio unaanguli.

Tabia ambalo lile lina nchukuiza ni wakati ambapo watu hawana heshima kwa watu wengine Naezapata mutu anajiona bora kuliko watu wengine Anajiona sasa anajipiga vifua kwamba yeye ni gwiji Kwa hivyo anakosa kuheshimu watu wengine watu kama hao ndo hua wanakuja kuadhirika wakati mwingine ambapo wanahitaji msaada na wanapata hakuna mtu aliye na simama na.

Mwalimu ule ambaye ninamkumbuka kutoka shuleni alikuwa anaitwa Madam Olivia alieza kuwa mwalimu wangu wa lugha ya kiswahili alikuwa mwalimu bora alieza kunifunza maneno mazuri vile ninaweza kuandika insha ndio vile naeza kufanya mambo mingi.

Kile cha kwanza ambacho ninafanya hili niweze kuweka afya mzuri Ninaangalia ni mambo gani ambayo ninakula Naangalia kama yanaeza kuniadhiri manufaa gani na ambayo wanaleta mwilini cha pili ni kufanya zoezi Zoezi pia ina manufaa yake kwa mwili ukifanya mazoezi na mwili uwe na nguvu na ifanye kila kitu iwe sawa itakuwa bora kwako.

Mboga zile eneza penda ni nazo penda kukula zile mboga za kienyeji Kuna mboga aina managu Kuna mboga inaitwa terere na pia naezapenda napenda kula kapeji na sukuma wiki mboga hizi ina manufaa mzuri kwa mwili.

Ninapenda kutembea msituni huku ambapo nipo. Kuna misitu ambaye zimefunguliwa kwa umma kuweza kutembea kwa iliweze kujivinjari. Mimi napenda huko sana sana wakati wa weekendi. Tuseme siku la jumapili. Mimi napenda kwa huko.

Ndoto yangu kubwa kwa sasa ni kwamba maisha yangu yaweze kuwa bora Nisipatikane na masaibu wowote maisha yangu yaweze kuenda kwa vizuri Najua masahibu lazima yatakuwa huko mbeleni Lakini kwa sasa nataka maisha yangu yaende shwari ili nipate mafanikio upo.

Ndio ninapenda kuvaa kofia sana sana wakati jua linapowaka sana ama wakati jua limekua kali. Kofia huwa unasaidia kulinda kichwa langu kutokana na huo joto na pia kofia ni mzuri wakati kuna mvua inaweza kulinda nywele lako.

Ndiyo nimewai kulima wakati nilipokuwa mdogo niliweza kutembelea babu na nyanya Tukaweza kuenda shambani wakanionyesha njia ambavyo unafaa kushika jembe na kila kitu kuhusu kilimo nikaweza kulima.

Kwa sasa sioni kitu chotote cha kuongeza kuboresha uzalishaji wangu yale ninayofanya kwa sasa yana manufaa make na sioni haja kuboresha kwa kuwa yayo nikuboresha najua yataniletea tatizo huko mbeleni kwa hivo sioni haja ya kuboresha mambo yangu.

Kinywaji kile ninapenda kunywa asubuhi ni kinywaji kinacho kahawa, mimi huwa napenda kahawa sana. Kahawa naono huwa nikinywa asubuhi, siku yangu itakua bora. Kwa hivyo, wakati wowote asubuhi ni huwa nanywa kahawa, na najua siku yangu itaweza kuwa na manufaa.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Tokyo huko Japan. Mtandaoni naona vile mji huo unakaa. Unakaa kua mji mzuri sana. Ina mambo mingi sana. Imeweza kuendelea kiafia. Kiteknologia pia naona iko mbele sana. Na pia mambo yanayofanyika huko ni mambo mingi sana. Tukio pia naona zikiwa mingi huko.

Kumbukumbu ya kutisha ninayo ni wakati nilipokuwa mdogo, nilikuwa nimetoka kutembelea shangazi langu na nilikuwa narudi nyumbani katika safari hiyo gari ambalo nilikuwa nimelipanda iliweza kupata ajali cha bahati ni ya kwamba sikuweza kuumia niliweza kuponea.

Kazi langu ambalo ninafanya kwa sasa Linahusu mambo ya umeme kazi hilo lina hatari zake liko na hatari mingi sana. Kwa hivyo lazima na huwa najichunga kazini. Kazi huu pia ukona mshahara mkubwa, na ndio maana mi huwa napenda kufanya kazi.

Changamoto ni mingi sana ambazo nimepatana nazo kazini Unaezapata kwamba kazi mlikuwa mnaonafanya Mkieza kuikamilisha bale mnaambia mambo yalioharibika na mrudi hapo ambapo mlikuwa kazi Pia mnaeza kuwa na mavurugano na wakubwa kuhusu kazi hii na pia ambao wale mnaeza kuwashughulikia Unaeza pata wana mikosa na mnaanza mambo mingi sana ile.

Ninapendelea kunyoa ndevu kuvaa ndevu nayo unaeza lakini unakazi mingi kuliko kunyoa lazima Lazima uwe mechanua ndevu, lazima pia uwe umeipaka mafuta ama mambo mingi sana kwa kuwa ukiacha ndevu yamee ivo, yatakaa vibaya.

Mara nyingi asubuhi ninapovamka huwa nakula ndizi. Nakunywa maji moto. Niliweza kuenda mtandaoni nikaona mtu mmoja amesema manufaa ya kula ndizi na kunywa wa maji moto asubuhi linaweza kuimarisha afya yako sana kwa muda mrefu sana.

Ndiyo, ndiyo ninapenda kuangalia nyota Wakati upo, nipo huko kutembelea babu yangu na nyanya yangu huko hakuna nyumba mingi, kwa hivyo hakuna mwangaza kutoka nyumba hizi ni mahali ambapo mambo mingi ni miti. Kwa hivyo usiku, kukiwa usiku unaweza ona kuona nyota vizuri. Kuna wakati ambapo utaona nyota nyingi. Kuna wakati ambapo utaona nyota ndogo ila ninapenda kutazama nyota.

Wakati ambapo nimeeza kukosea, kitu cha kwanza ni kuangalia ni wapi ya mbapo makosa hayo yametoka Alafu naeza kuyarekebisha, la pili ni kuenda kukutana na mkubwa nimweleze yale yaliotokea na niyapi nimeyarekebisha na ni nini napaswa kufanya ili tukio hilo lisifanyike tena.

Timu ninayoipenda inaitwa Chelsea klabu hii iko huko uingereza unacheza katika ligi ya uingereza ambalo ni ile ligi bora dunia ni mzima mwaka jana walieza kushinda taji la bingwa duniani na pia walieza kushinda taji la conference league hilo ni lile taji la tatu la kutoka chini la bingwa la ulaya.

Njia ambayo ninatumia kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu Tunaweza wasiliana kwa simu Tuseme mmoja ako mahali mbali na penye mimi niko Tunaweza wasiliana kumpigia simu Pia tunaweza wasiliana kwa kutumiana ujumbe mfupi na wakati ambapo tuko ofisini tunapiga tu gumzo Kiulizana mambo yalivyo kampuni mambo ni mapya wanavyosema eeh kipi kinacho endelea.

Muziki ambao mimi husikiliza mara nyingi ni muziki wa reggae Genre huyo, aina ya muziki huyo, sana sana unacheza katika nchi la Jamaica. Ina wasanii kama aliyeaga, Bob Marley, pia mwingine anaitwa Dennis Brown wasanii wengine kama Don Carlos, kuna wasanii kama wengine kama Chronix, wasanii.

Timu ya mchezo ambayo ninayoifata inaringana ni mchezo upi ambayo ninaona. Kama ni timu wa mpira wa miguu.Ni timu ya Chelsea, katika ligi la Wingereza. Huku uspaña kuna timu la Real Madrid. Huko ujerumani, kuna timu la Borussia Dortmund. Pia kama ni timu za mpira wa kikapu, kuna timu nafuata ni timu ile ya Denver Nuggets, huko Marekani.Pia kuna timu mingi huwa nazifuata inalingana nchezo upi.

Mimi ninapenda chai hapana ninapenda kahawa zote huwa nanywa nanywa chai nanywa kahawa lakini kwa mimi huwa napenda kahawa zaidi Nimeweza kuinywa kuipenda kwa kuwa nimekunywa mara mingi na huwa ukinywa hauweki sukari kuna unahisi kama nguvu umerudi mwilini.

Ule mfumo ambao ninapendelea kwa sasa ni ule mfumo wa android Huovndo nimemtumia tangu niwezi kupata simu sijaweza kutumia mfumo mwingine kwa sasa sana sana ule wa apple wa ios kwa kuwa simu hizi zina bei ghali.

Mimi sana sana ni mtu wa kuchelewa wakati ambapo kuna mahali napaswa kuenda natarajiwa kufika kwa wakati huu utapata ninaweza kuchelewa kwa dakika kumi ama tano na sio eti nikupenda kwangu ni vile tu kuna venye lazima mambo ya hayataenda shwari.

Mwezi wa mwaka ambao ole mimi unaopenda zaidi ni mwezi wa saba Mwezi wa saba huwa na anga mzuri wa hewa Wakati huo pia unapata sana sana watu wako likizo sana sana watoto wa shule Kwa hivo na pia kuna tukio mingi huwa zinafanyika wakati huo nakuwa wakati mzuri sana.

Siishi mahali ambapo nilipozaliwa. Kwa sasa mahali ambapo ninafanya kazi ni mbali kuliko pahali ambapo nilizaliwa mahali ambapo nilipozaliwa huwa naenda kutembelea familia yangu sana sana. Kuna wazazi na mandugu zangu na kuwajulia hali.

Mji huu ambao nilizaliwa mahali ambapo huko kando yake kuna mlima ambao uneeza epuka wakati wowote mlima huo ni mlima wanaita dormant ambao pia uneeza uko volcanic Mji huu ambapo nipo pia kuna ziwa kubwa na pia kuna mahali ambapo wanyamapori wako ziwa hili linajulikana sana kwa kuweza kuwa na mnyama ama ndege ule wa flamingo.

Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Unaweza kuona jinsi mambo yanavyo. Yale yale yaliyoendelea kisayansi kulingana kiteknolojia. Uneweza pata simu ambayo unayo kwa sasa. Labda ulinunua miaka mbili liyopita na teknolojia yenye imetokea sasa huwezi huwezi iweka kwa simu yako.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ya kwamba ninaweza kujipendeza mimi manyewe shughuli ambayo naeza jifanyia mimi kibinafsi Si lazima niweze kuleta watu wengine ili tuweze kupata manufaa kulingana kutoka ama kulingana na shughuli hii.

Ninapendelea suruwali sketi nayo ni mzuri lakini pia ikona masaibu mingi Wakati ambapo unapotembea unaezapata kuna upepo upepo unaeza unezafanya sketi wako uinuke na iweze watu wakuone na uko hadharani na watu waone mambo waone mwili yako Kwa hivyo upate aibu kidogo.

Kazi ya nyumbani ambayo ninayo ichukia ni kazi ya kuosha ama kusafisha vyombo Unaezapata, unasafisha vyombo Wakati ambapo unaenda kumaliza Unapata mtu analeta vyombo chafu na sa hizo umemaliza kusafisha mpaka mahali ambapo ulikuwa unaoshea vyombo umepasafisha Kwa hivo unapata hasira kidogo unajiuliza kwa nini mtu huyu analeta sahani hiki na umemaliza kufanya kazi.

Kushindwa. Kushindwa kushindwa.

Zakinisha, Zakinisha.

Samaki, samaki, samaki.

Tutaonana baadaye.

Shule.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mraadi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wezangu hawa. Ni watu wazuri lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Ninahisi usingizi sasa saa ngapi? Saa tatu usiku Lazima nilale mapema kesho niamkia asubui Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubui Hebu niangalie Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unaitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena Lara salama moyo wangu usiku mwema.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu Nilimnunua jana, nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi Ninahitaji limao na tangawizi kumtia ladha Je, niandae wali awali? Nadhani wali ni bora Unaiva haraka, nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia Samaki ni lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana Chakula kinapopikwa kwa upendo wa subira huwa kitamu zaidi Nitaita wote tule, tulale pamoja.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu je, nina zitumia zote? Nadhani nusu tu nizifute zile sizitumia zinachukua nafasi programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze programu ya ramani pia nina itumia kila siku inanisaidia kupata njia Programu za michezo je zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine nina programu za kusoma habari Kadhani za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya banki ni lazima nalipisha bill na kuangalia pesa Ninadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi ya haraka zaidi bila kuchelewa.

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagizia vitu usivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Nina hitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tuvuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha Sitangalia vitu vingine Lazima pia niangalisha bei katika maduka mbali mbali Maranyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya hatu waliokwisha kununua Niseme kama bidhaa ni mzuri kununua mtandaoni salama Ikiwa utakuwa na busara nitaji hadha.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

Nina hitaji kuwa na tija zaidi kikazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda nina zisumbuka sana. Nina hitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubui. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haijachoka. Nita zima barua pepe kwa muda, siwezi kuangalia kila dakika Nita jiwekea muda wakufanya kila kazi, dakika thelathini au saa moja Kisha nita mpumzika kidogo, dakika ku dakika kumi Nitaondoa vitu, vina vyo nisumbua mezani kwangu Usidhani mtandao nita uzima kwa wakati wakazi Nadhani mikakati hii itanisaidia Nita jaribu wiki hii, nione matok.

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi? Gari lina matatizo kidogo la mafuta, inakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo niina mizigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi nitamtembelea ya rafiki yangu aliye mgonjwa, ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisikusahau kitu chochote.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifungue vitanda vizuri. Vyomba vya kuchomea vikohozi vina hitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa Ninahitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole Nitawasha muziki ni ifanye kazi ikiwa na furaha Watoto watanisadia kupanga vitu vyao na nyumba safi inatoa amani na moyo Ninafikiri nitatumia saa mbili tu baada kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kuvumi.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo, kuna wali na marahagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wamboga, nina vyuma viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, nina hitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo ni mezeeka kido.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya bidii hii wiki mzima Nitengeneze tabia.

Weekendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au ni pumzike tu nyumbani. Nisome, kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangi wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi. Hatuja muona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana Nitakaa nje kwenye baraza nichukuwe hewa safi anga ni zuri leo, hakuna mawingu Nitakunjua mikono na miguu, mwili inauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kialele za barua pepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu Hii ndiyo amani ya kwe.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

Lazima ni badilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na mboga zaidi. Nikunye maji mengi kila siku. Sikunye ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili Ninaitaji pia kupumuza chumbi na sukai Ninaitabia kula chakula cha usiku hiyo sinzuri Nathani nitaacha hiyo Nielekeze kula mapema kulala mapema afya ni mali Lazima niijitunze vizuri Nitaanza leo sita subiri kesho Miliwangu utanishukuru bada.

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika 20, lazima nimpigie mwenyekiti baruwa, nimwambie si nitachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, jee kuna njia nyingine zaidi ya fupi Nathani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongomano, kesho nitajaribu hiyo njia Leo naendesha radio sikize muziki iliniwe na subira Hali hii ni ya kila siku Lazima ni jifunze kustahimili.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu, sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa na zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitazimia kwa baadaye. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folda. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu mmoja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Simu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda maindi na maragwe wiki hii Adhi iko tayari, nimesha lima, shai lima wakili opita Mvuo itasaidia mimea kukua araka Inaitaji kununua mbegu bora Nitakwenda kwa mkulima mjuuzi Yee, anambegu za aina nzuri Zinazaa sana msimu huu ni mrahma, ni rama kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze na fasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia, mavuno mazuri yata tusaidia familia mzima, tutakua na chakula cha.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

Ninapendelea mahali pa kimya, unaweza kufanya kazi zako kwa utaratibu mahali pa kimya pia unaeza kuwa umetulia, hautakuwa na wasiwasi wowote. Pia mahali ambapo pamekimya, kama kuna watu wawili mnawasiliana nao, Unaweza kusikizana ili mazungumzo yenyu yawe bora.

Mavazi ambaye yale nayapenda kuyavaa ni mavazi yale yasio ya rasmi mavazi ya ya kuna unaezavaa mahali popote Unaeza vaa ovisini unaeza vaa kama kuna sherehe ama kuna mahali umaalikwa tuseme harusi ama kuna sherehe yakushuhudia kitu mzuri kina chofanyika unaeza vaa mavazi ya.